Udhaifu wangu naushugulikia kikamilifu nahakikisha ya kwamba, nimeketi chini, nikaandika chini yale ambayo yananitatiza ama yananikwaza, nifikie lile lengo ambalo nafaa kulishughulikia kikamilifu so nakaa chini ninaandika lile ambalo linanifurahisha halafu ninalishughulikia vizuri ndiposa nisije nikajikuta, nimerudia yale makosa ambayo nime, yamekuwa yakinikumba. Kwa hivyo ninakikisha nimekaa chini nimeandika halafu ninatafuta mtu ambaye ako na umaarufu kwa lile wazo ama tatizo ambalo linanikwaza. Ninaongea naye pole pole tu muda si muda najikuta nimerekibisha kutoka huo udhaifu wangu. Ndiposa nisije nikaendelea na huo upungufu hapo mbeleni.

Napenda sana muziki wa bongo kwa maana unakuanga na maneno hapo, mafumbo mengi ambayo tu ukiyasikiza tu vizuri yanachangamsha moyo wako, yako na tu ujumbe fulani ambao ni mzuri sana. Mwimbaji ambaye nakumbuka wa nyimbo ambayo napenda. Napenda Diamond kwa kuwa Diamond anakuanga tu na umaarufu fulani halafu ako na talanta jinsi anavyotoa tu wimbo. Unafurahisha tu roho yako, unatamani tu kusikia kuendelea kucheza maana huo wimbo wenyewe unaweza jikuta ukidensi wimbo wenyewe unaweza jikuta tu ukiimba unachangamsha moyo wako kabisa nambari ya nne ni wakati gani unayoyasikiliza muziki? Sana sana napenda kusikiza muziki wakati ambapo nimeboeka kabisa na wakati ambapo ninafanya kazi. Na wakati ambapo ninaenda safarini ama ninafanya mazoezi kidogo ya siku ili mwili uwe sawa sawa. Nambari ya tano, unahisi jinsi gani muziki ukisikiliza wimbo wako unaopenda? Moyo tu unafurahia na hata najikutanga mara kadha kwa kadha nimerudia ule muziki. Moyo wangu unasikianga vizuri kabisa, unanichangamsha hadi ninasikia kabisa hata kama nilikuwa na tatizo ama kikwazo fulani, najikuta tu nimeangalia mbele nataka kusikiza na niendelee zaidi na zaidi hata najikuta nimepata nguvu zaidi.

Wafanyikazi wapya mwanzoni nikiwakaribisha natambua jina lao, wanatoka sehemu gani, nawauliza umaarufu wao na changamoto zao ni zipi. Ndiposa tukianza kama ni kazi tunafanya pamoja nikuwe nimemuelewa sasa ndio nianze kufanya mazoezi yangu nikimuelewa zaidi zaidi. Nawakaribisha vizuri nawaambia wajihisi nyumbani, ndiposa wakati tunafanya kazi, tusiwe tunachukiana tuwe tumeelewana, kwa kuwa ukikosa kukaribisha mtu vyema, kuna wale watu ambao wataiona kwamba uyu mtu hata hakuwa ananitaka mahala hapa. Kwa hivyo ninahakikisha ya kwamba wakati mgeni ama wafanyikazi wamekuja nawapea yale makaribisho ambayo ni mema halafu nawapea fursa wajue mahala ambapo watafanyia kazi ninawaonyesha nawapitisha kwa kama ni nyumba ama ni mahali fulani. Nahakikisha ya kwamba amejua kitu fulani kiko wapi. Ndiposa isije ikawa ngumu kwake kufanya ile kazi juu hafahamu mahali icho kitu kiko.

Kwa kazi yangu napenda sana kuhusu teknolojia. Kwa kuwa siku hizi kila kitu kimekua teknolojia. Unapoenda hapa na pale inahitaji umaarufu wa teknolojia alafu ukuwe na umaarufu kwamba uhakikishe kwamba unafahamu ile mahali ambapo utakapo fanya kazi pasije pakawa ni mahali ambapo pakona onyo, mahali ambapo kuna wezi, mali ambapo unaweza fanyiwa. Kitu hujui ni jinsi gani utalikumba lile jambo. Kwa hivyo ni vizuri kuhakikisha kwamba uko mbele ya teknolojia na unaielewa kabisa, unarudi shule, unasoma, pia unakutena na wale ya watu ambao ni marufu wanazidi kukupa mawaidha mema kuhusu jinsi teknolojia inapoenda mbio sana.

Je, niendeshe gari au nichukue basi. Gari lina tatizo kidogo la mafuta. Linakula sana basi ni rahisi na nafuu. Lakini leo nina mizigo mingi nadhani gari ni bora. Nitakwenda dukani kununua vitu vingi, baada ya kazi nitatembelea rafiki yangu aliye mgonjwa ni lazima nimpigie simu kwanza niangalie kama yuko nyumbani ninahitaji pia kununua dawa kutoka famasi. Mipango mingi leo lazima nijipange vizuri, hebu niandike orodha nisi kusahau kitu chochote.

Napenda kupanda mboga shambani leo nitapalilia bustani yangu. Nyanya inaonekana zinakuwa vizuri. Tangawizi na vitungu pia vinaendelea sawa. Kazi hii inanipa amani ya moyo. Ninapokuwa shambani ninasahau masumbufu ya kila siku. Ninafurahia kuona mimea ikikuwa ni kama kulea watoto. Lazima ni nyunyuzie maji leo. Jua limekua kali nitavuna nyanya wiki ijayo. Zimeiva naomba nipande pia maua mngine ili bustani iwe nzuri zaidi shughuli hii ni burudani yangu bora.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

Nimepata kitabu kipya tangu wiki mbili, bado sijasoma nimekuwa na shugli nyingi, leo nitachukua muda kusoma angalau kurasa kumi, kitabu kinazungumzia historia ya nchi yetu ni muhimu kujua napenda kusoma jioni kabla ya kulala, moyo wangu unatulia, magazeti ninasoma asubui lakini vitabu ni kwa jioni, watoto wangu wanaona ninapenda kusoma nao wanaanza kupenda, ni tabia nzuri kuwapa maktaba ya karibu ina vitabu vingi, nitakwenda wiki ijaayo kusoma kuna fungua akili kujua mambo mapya.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

Nipike nini leo kwa chakula cha mchana? Kuna samaki kwenye jokofu. Nilimununua jana. Nitaupika na nazi. Watoto wanapenda mchuzi na nazi. Ninahitaji limau na tangawizi kumtia latha. Jee niandae ugali au wali nadhani wali ni bora. Unaiva haraka. Nitakata vitunguu vidogo vidogo na pilipili pia Samaki lazima uwe na latha nzuri familia wanatarajia chakula kizuri Nitapika pole pole wala haraka sana Chakula kinapopikwa kwa upendo na subira huwa kitamu zaidi nitaita wote tulale pamoja.

Jioni hii ni taona nini? Kuna filamu pia kwenye runinga hau. Nisikilize mziki tu labda niangalie matangazo ya michezo. Kuna mchezo wampira kesho. Ninapenda kuona timu yangu ikicheza. Watoto wangetaka kuona hadithi za kartuni. Wanafuraia sana, tunaweza kuangalia pamoja halafu watoto walale, baadaye nitakuwa na muda wangu, niangalie filamu yangu, ni na filamu kadhaa, sijasoma bado, na thani usiku huu tutafuraia burudani nyumbani, ni vizuri kulala mapema pia, kesho ni siku ya kazi.